Nimezaliwa mji wa Nairobi, Nairobi ni mji ambao ni mkubwa sana. Hiyo ndiyo mji maarufu kwa nchi yangu yote, na nimezaliwa mahali panaitwa Thika, Thika ndiyo mahali ambapo nilizaliwa ila mji unaitwa Nairobi. Na nimependa mji huu sana maana kuna mambo mengi ya kupendeza, kitu cha kwanza. Mji wetu ndiyo mji peke yake duniani ambayo ina msituni katikati ya mji. Kwa mji ya Nairobi kuna msitu ambayo una wanyama wa pori na iko katikati ya mji. Hiyo ni kitu cha kushangaza sana ambacho hakuna, hakiwezi onekana duniani. Alafu pia mji wa Nairobi kuna mambo mengi unaweza fanya. Kazi ni nyingi. Tangu utotoni mwangu kulikuwa na mambo mengi ya kufanya ukiwa utotoni. Maana tukiwa utotoni tulikuwa tunaenda mahali pa msituni, tunaenda kupanda milima na mambo tofauti tofauti. Na kitu ambacho kinafanya mji wangu kukuwa maalum, ni ya kwamba ikona watu wengi sana ambao wanaishi mji huu ila kazi ni nyingi sana. Ni vigumu sana kukosa kazi katika mji huu. Ni kujitia tu bidii na kuenda kazini. Na hakuna kitu kinachofanya, kinaweza fanya nihame mji wangu. Maana mji huu nimeipenda kutoka utotoni. Mji huu una chakula mingi, alafu wakati wa mvua kuna maembe, maembe huwa inakuwa kwa wingi, huwa unakula maembe unasikia vizuri, hiyo ndio mji yangu, ndio maana naipenda zaidi. Hii ni mji ya kufana na hata watalii, watalii huwa wanakuja kwanza mji wa Nairobi ndio waendelee kutembelea mahali popote wanaenda. Ila mji wangu ndio mji pekee ambao unapendwa sana na watalii.

Afya nzuri, ili kuweka afya nzuri, kuna mambo kadhaa kadhaa waweza kufanya. Na ili kutimiza afya nzuri, kitu cha kwanza kabisa, unafaa uwe na mpangilio ya mazoezi. Kwa mfano, unaweza kuwa ukiamka asubuhi, mapema kitu sa kumi na moja au sa kumi na moja unusu. Unaamka, unaenda mazoezi au unakimbia kidogo. Hiyo inafanya mwili yako iwe sambamba na iwe na afya nzuri. Kitu ya pili, kando na mazoezi pia ni jinsi ambavyo unakula na vitu ambavyo unakula. Kwa mfano, kama umezoea kukula vitu vya mitaro, vibanzi, chafu vichafu, au vibanzi ambavyo vina mafuta, kuku, kuna vyakula ambavyo si vizuri kukula kila saa. Ila unafaa uweke matunda, ule matunda, ule mboga, ndiyo ziko na afya. Lakini kama we umezoea tu kula vyakula vibaya-vibaya, utakuwa na afya mbaya. Nyingine ni kujiweka vizuri. Kwa mfano, kama kuna baridi mbona usivae sweater, ndio, wakati wa baridi, unafaa uvae sweater, kujiweka kwa joto. Usijiweke kwa baridi, ukaja kuwa mgonjwa. Alafu sasa, kuna pia wakati wa joto. Wakati wa joto unafaa kutoa sweater na utoe nguo zozote za baridi ili usikue pia na joto jingi. Hiyo pia ni kujiweka vizuri. Kitu kingine pia ili kujiweka vizuri mtu unafaa uwe unachangamuka kila wakati. Maneno ya kukaa chini sana si nzuri. Kukaa chini hakusaidii. Unafaa kuwa umechangamusha mwili, wakati wowote unafanya fanya tu kazi na pia unapumzika. HIyo pia inaweka afya mzuri, pia kupumzika kwa wakati ufaao. Wakati unaka usiku nzima hujalala, pia unadhoofisha afya yako. Unafaa ulale kwa wakati, unafaa uamke kwa wakati, na afya yako itakua mzuri. Pia wale ambao wanaokunywa pombe, wasikunywe pombe kwa wingi, wapunguze pombe, maana pia pombe ni mbaya katika maisha yao.

Timu yoyote ile, iwe ni timu ya mpira, iwe ni timu ya kazini, iwe ni timu ya kanisani, ilikuwa na ushirikiano, kuna mambo katha wakatha, mtu anafaa azingatie, kwa mfano upendo, upendo ni kitu cha maana sana, maana pasipo kuwa na upendo, hakuna kitu wambacho mtu takua unafanya. Kwa mana tumeumbua, tukae pakuwa pamoja na tupendane na tusaidiane. Tukianza kuchukiana na tuko kwa timu moja, akuna mahali ambapo tutahelekea. Pili ni tusiwe na utengamano. Mana ushirikiano ndiyo nguvu. Utengano ni uthaifu. Wakati wowote ambapo kuna utengano, kutakuwa na uthaifu fulani, apayo tutakuwa nayo. Na iyo uthaifu, itafanya kazi yetu iwe mbaya, itafanya tuharibu kazi, na pia tufanye kazi kwa pole pole. Na kitu ingine ambayo ineza kuhimiza ushirikiano kati ya timu ni kufanya kazi kwa pamoja na kuwa na maelewano. Kukikua ukiwa mtu ambaye haelewani na watu ama maelewano yako ni mbaya ama wewe mwenyewe huwelewi itakuwa mbaya sana. Kwa mana ukikaa na mtu ambaye hailewi ama hailewani na watu nikitumbaya sana. Kukua na mtu ambaye nailewana, ndio kuna eza kuwa na ushirikiano mzuri. Na piya, ukikaa na timu ya watu, jaribu kujiweka na nidhamu na adabu. Timu ambayo haina nidhamu, adabu na heshima pia, akuna mahali inaenda. Maana adabu ni kitu ya maana sana, na adabu inafaa izingatiwe. Na kuheshimu mtu ata awe aje. Iwa mtu ni maskini, iwe mtu ni tajiri. Mnafa tu mshirikiane pamoja, akuna kubagua. Ila ukianza ubaguzi, hapo ndipo timu inagawanywa na watu wananza kuenda kila mtu kivyake. Maana kukuna mapendeleo na mapendeleo ni jambo mbaya sana. Tukizingatia mambo haya kutakuwa na ushirikiano nzuri sana katika timu mbali mbali, katika biyashara zetu, manyumba zetu, ata kila mahali tunapoenda.

Nimeona mandhari mengi sana sana sana sana Kitu ya kwanza mimi ni msafiri Napenda sana kusafiri sana yaani kusafiri iko kwa roho yangu ni kitu ambacho ninapenda kufanya kwa zaidi na kila wakati napo safiri huwa napenda kuangalia mandhari ambayo nasafiria Mimi hupenda kuenda safari za mbali mbali, ili nione mandhari tofauti tofauti. Kuna mahali kwa milima, unaeza enda kwa msitu, ama hata kwa mto au kwa bahari. Inalingana ni mandhari gani wewe mwenyewe umeipenda. Kwa mfano, mimi napenda sana mandhari ya bahari. Kwa maana ni bahari huwezi iona mahali imeishia. Na mandhari hiyo huwa ni ya hewa safi, upepo safi, hukua ni tamu sana. Na ukienda baharini huwa kuna kajoto fulani mtu huwa anasikia na kaupepo kazuri. Uende alafu ukue na boti, uko sawa sana. Pia mandhari ya milima. Mandhari ya milima ni nzuri. Maana milima imejitengeneza na shepu tofauti tofauti. Na shepu hizo ndizo kufanya milima hizo zikawa za maana. Kwa mfano kuna mlima longonot, kuna mlima ya Mount Kenya. Milima ni mingi. Inalingana wewe unataka kupanda gani. Pia kando na milima, pia kuna mandhari ya mji. Uneza amua uende utembee mji kwa mji, ukiona mandhari yake na vile ambavyo watu wanaendelea. Na kwa kufanya hivo, utaenda uone majumba nzuri nzuri, manyumba sawa sawa na ambazo zinapendeza. Na hiyo ndiyo mandhari nzuri ya kuona na pia mandhari tusisahau mandhari ya wanyama pori kule msituni wakati umeenda kutembelea wanyama wa pori ni vizuri kuangalia mandhari yao huwa aje mandhari ya wanyama pori huwa inapendeza maana hao ni watu ambao kwa maisha wanajitegemea wenyewe. Hawana kazi hawana nini ila wanajitegemea. Na kwa kuona mandhari yao jinsi ambavyo wanavyo jitegemea na vile ambavyo wanaendelesha maneno mambo yao kwa utaratibu ni jambo la muhimu sana. Ndiyo maana ninapenda mandhari mengi mengi. Mandhari kama ya wanyama pori, mandhari ya mstuni, mandhari ya bahari na pia kuna mandhari ya milima.

Kila wakati ambapo kuna msongo wa kazi, msongo wa kazi kumanisha una kazi nyingi kwa hiyo siku, ama uko na msongamano wa kazi ambazo haujafanya, ama uko na kazi mingi haujai zifanya. Wakati nina kazi nyingi ambazo siijaizifanya, mimi kidogo mimi hua naanza na ile kazi ambayo inakaa kunilemea, ile enye ni gumu sana. Naipanga naiwekea wakati wake mwingi, naifanya pole pole pole pole kwa utaratibu, adi niumalize. Nikiendelea na ya pili na ya tatu hadi nipate kwa siku nimezifanya kazi zangu zote na hiyo ndiyo kitu cha muhimu cha kufanya Nisiwe na msongamano wa kazi na tena niwe siwezi kumaliza kazi hiyo Ndiyo maana minapenda sana kumaliza kazi kwa wakati na apia nikiwa na msongo wa kazi, hua napenda kunywa kahawa. Ndiyo akili isilale maana, saa ingine unapata unafanya kazi mingi, akili inalala, unaskia kulala, unafanya kazi vibaya. Lakini mimi spendi iyo la hasha. Mimi hua napenda kunywa kahawa ili akili yangu iwe sawa naifanye kazi vizure ili nisikosee wakubwa wangu. Pia ukiwa na msongo wa kazi ni vizuri kuangalia wakati wako. Mambo ya kupoteza poteza muda haufai. Mambo ya kupoteza muda ukiongea na wenzako ama ukiwa mtandawini kwa simu haifai kabisa. Nikiwa na msongo wa kazi huwa mimi naeka simu yangu kando. Na naangalia kazi yangu, mana hapo ndipo natoa pesa zangu. Na pia, ukiwa na msongo wa kazi, haufai kuwa na mambo mengi kichwani. Kichwa yako inafaa iwe imetulia na tayari kufanya kazi.

Maoni kuna maoni tofauti tofauti. Kwa hivyo inalingana ni maoni ya aina gani? Kuna maoni ya uzuri na kuna maoni pia ya ubaya. Kulingana na maoni ambayo unanipa. Ndiyo inalingana vile ambavyo nitaipokelea. Ukinipa maoni ambayo niya kuniumiza roho. Ama ni maoni ambayo hayafai, siwezi kusikiza, nitakukemea, nitakuambia haya ni maoni gani unanipea, mi sitaki au nikatae. Maoni mabaya, mimi huwa siichukulii vyema. Huwa sisikizi mtu yoyote ambayo ana maoni mabaya kuhusu maisha yangu. Iyo mimi sipendi, sipendi kamwe. Ya pili ni maoni mazuri. Jamani, ukiwa na maoni mazuri kwangu, mimi sina shida nawe. Sina shida hata kidogo Ukiwa na maoni mazuri kunihusu, hiyo ndio mimi mimi hua napenda. Nikisikia kama unaniongelelea vizuri, mambo yangu ni mazuri, unaniambia kitu, unaniambia maoni ambayo itanisaidia kwa maisha yangu ya kila siku. Kama utaniambia kitu kama hiyo, mimi siwezi kuuliza na mimi siwezi kuwa na shida na wewe. Maoni mazuri mi hupokelea kwa mkono wazi na mi hupokelea vizuri na huwa nasikiza. Kama ni maoni ya kurekebisha, pia kuna maoni ya kurekebisha. Na maoni ya kurekebisha, inalingana unarekebisha nani na unarekebisha nini na umenirekebisha kwa njia gani. Unajua kuna ile kurekebisha kwa uzuri na kuna ile kurekebisha kwa ubaya. Kama wewe ni mtu wa kurekebisha vitu vibaya, mimi sitakuwa nawe kwa maoni yako. Ila nikikosea unirekebishe unipe maoni ya uzuri na unipeleke pole pole nitakusikiza. Lakini ni ukirinikirekebisha vibaya, la hasha mimi siezi kusikiza. Jinsi ambavyo mimi kama mimi, jinsi ambavyo navyopokea maoni kutoka kwa wengine, Inalingana vile hao wamenibeba au ni maoni gani wananiambia. Hivyo tu, italingana tu.

Mwaka mpya unaweza kuisherehekea jinsi tofauti tofauti. Inalingana nataka kusherehekea vipi. Kuna mara mingi, mimi huwa na sherehekea na familia yangu, wavyele wangu na watoto wetu. Na mara nyingine, mimi huwa naenda kanisani kurukia mwaka mpya uko. Ndiyo ni furahi, unajua furaha ni kitu ya muhimu sana katika maisha. Na unapo, ninapo sherehekia mwaka mpya, huwa ni lazima, niende, kanisani, nishukuru kwanza kwa mwaka wote, nimekua uhai, na mambo mengi imefanyika. Na pia kusherehekea mwaka mpya ni ya dhamana sana ukisherehekea na jamaa na familia yako. Ama kuna wengine huwa wanaenda kusherehekea kwa vilabu. Pia hao ni watu tu si mbaya. Wanaenda wanasherehekea huko kwa vilabu, wanakunywa vinywaji, wanafanya mambo mengi. Ila kuna wengine wetu kuenda uko kidogo ni shida maana kuna mambo mengi ambayo haiwezi turuhusu na kuna vitu vingine ambavyo havituruhusu. Unajua miaka pia ikisonga, mambo pia inasonga na mtu unaanza kuwa mtu mzima. Na hivyo ndivyo mimi huwa na sherehekia mwaka wangu mpya. Inalingana tu na mambo matatu niwe na familia yangu au niwe kazini. Mambo ni mawili tu.